Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi kwenye timu yenye watu wa tabia, ujuzi na mtazamo tofauti. Kutoka kwenye uzoefu huo, nilijifunza mambo haya muhimu. Mawasiliano ni msingi wa mafanikio. Kuwasiliano wazi huzuia migogoro na huongeza ufanisi. Ushirikiano ni nguvu. Kufanya kazi pamoja huleta matokeo bora kuliko kufanya peke yako. Usimamizi wa muda kujipanga na kuheshimu muda na wengine ni muhimu sana. Kubadilika na kujifunza haraka. Mazingira ya kazi hubadilika na aliye tayari kujifunza huendelea mbele. Kukubali maoni na kujiboresha. Mrejesho au feedback hii hunisaidia kukua kitaaluma. Kwa kifupi, uzoefu huu ulinifundisha kwamba mafanikio kazini haya tegemei uzuri pekee bali pia tabia, mawasiliano na uwezo wa kushirikiana na wengine.

Nini kinachokupa motisha kazini? Kinachonipa motisha kazini ni mambo kadhaa. Kufanikisha malengo niliojiweka na kuona maendeleo ya kazi yangu. Kujifunza ujuzi mpya na kujiendeleza kitaaluma. Kutambuliwa na kuthaminiwa kwa juhudi ninazofanya. Kufanya kazi yenye maana inayosaidia watu au kuleta mabadiliko chanya. Mazingira mazuri ya kazi, ushirikiano na heshima kati ya wafanyakazi. Kwa ujumla kujua kwamba kazi ni ninayofanya na ina mchango na thamani hunifanya nijitume zaidi.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri, napendelea kitanda cha kati kuelekea kigumu kidogo. Hii hunitia faraja zaidi na husaidia mgongo. Masaa baada ya siku ndefu ya kazi, kitanda kilicho laini sana wakati mwingine hunifanya nijisikie vizuri asubui. Lakini muhimu zaidi ni kitanda kinachokupa usingizi mzuri. Hapo ndipo afya na nguvu hutoka.

Unavyoelea nywele zako mara ngapi kwa kawaida nazolea nywele mara mbili au tatu kwa wiki. Hii usadia nywele kubaki na afya, unyevunyevu na zisikauke. Kama nywele ni kavu sana au kuna joto kali naweza kuzolea kidogo zaidi. Lakini bila kupitiliza ili kwepuka kuzifanya ziwe nzito. Muimu ni kuzingatia aina ya nywele na hali ya hewa.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Unafanya kazi na timu ya mbali au remote team kwa njia hizi ili kuhakikisha kazi inaenda vizuri. Mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara kupitia baru wa pepe, whatsapp au zana kama ya zoom au google meet. Kuweka malengo na majukumu wazi, kila mtu wajue anachopaswa kufanya. Mikutano ya mtandaoni ya kupanga na kufuatilia maendeleo. Kuheshimu muda wa kila mtu hasa tofauti za saa. Kutumia zana za kushirikiana kazi kama Google Docs au Trello. Kwa kufanya hivyo, timu hubaki imeunganishwa yenye uwajibikaji na tija hata ikiwa kila mtu yuko mbali.

Wazo gani nzuri una kwa siku ya leo? Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kuandika mambo matatu unayo ya shukuru. Hii inaeza kuwa kitu kizuri kilichotokea jana au leo asubuhi, mafanikio madogo kazini au nyumbani, watu au mahali unayopenda. Kufanya hivi kuna kuongeza motisha, kupunguza msongo wa mawazo na kukufanya uanze siku ukiwa na furaha na mtazamo chanya.

Je, umewahi kufanya yoga? Ndio, nimewahi kufanya yoga. Napenda yoga kwa sababu inatuliza akili na mwili. Hasa bada ya msongo wa kazi, inaboresha mkao na mgongo na kufanya mwili kuwa na nguvu kidogo kidogo. Inanisaidia kupumua vizuri na kudhibiti hisia. Pia ni njia nzuri ya kuungana na nafsi yangu na kujipumzisha.